Mazoezi ninayopenda kufanya ni mazoezi mepesi kama vile kuruka kamba kukimbia katika umbali mdogo lakini vile vile mazoezi ya yoga vile vile siku ambayo naikumbuka nishaikufanya mazoezi ni siku nyingi huwa nafanya karibia kwa wiki nafanya hata siku tano sio mbaya lakini kitu ambacho nahisi baada ya kufanya mazoezi nakua nahisi niko na nguvu zaidi. Nakua nahisi niko na nishati kubwa lakini vile vile nakua nahisi uchovu kidogo na maumivu kiasi.